Naam nina himiza ushirikiano katika timu kwa kuwasiliana kwa uwazi na kusikiliza maoni ya kila mtu na kuheshimu kwamba hatufanani. Kila mtu akona vitu zake, ana mawazo yake, ana jinsi ambavyo anavyofanya vitu zake. Kwa hivyo kuheshimu mawazo na tofauti za kila mtu ni kitu cha maana ambacho nahakikisha nime himiza katika timu. Alafu pia napenda kuna penda kusaidiana kugawana majukumu kuhakikisha kwa mba kila mtu ana jambo lake ambalo anafanya. Alafu kuhakikisha kila mmoja anajisikia. Anajisikia kuthaminiwa ili tunasonga mbele halafu kwa mwimsho wa siku unapata tumelenga. Tumefikia yale malengo ambao tulikuwa tumeeka pamoja kama wa kama wa timu.

Napenda shirika langu juu ya mazingira mazuri ya kazi na pia ushirikiano na wafanyikazi wengine. Pia napenda jinsi ambavyo shirika langu lina dhaminiana, tuna dhaminiana, tunaheshimu maoni ya kila mtu na pia napatiwa kila wakati najisikia. Nimepatiwa nafasi ya kujifunza kukua zaidi na pia kuchangia kwa njia zenye maana kwa kila wakati.